Uwezo ambao natamani ningekua nao, natamani ningekua na uwezo wakifedha, natamani ingekua na uwezo mkubwa wa uchumi wakua na feza nyingi, ili niweze kusaidia masikini wengi sana ambao wapo nchini kwangu Tanzania. Kwa hiyo natamani ningekuwa na uwezo mkubwa wa kifedha ili niweze kuwasaidia watu wengi ambao wako katika hali ngumu ya maisha Kwa sababu kuna jamii yangu kuna watu wengi ambao wanateseka na hali ngumu ya maisha uchumi uko chini watu wanalala bila kula wengine wanalala kuna nyumba ambazo hazina hata mabati, nyumba za udongo hali ni ngumu sana ya maisha kwa watu wengi sana ambao wananizunguka kwenye jamii ambao niponayo Kwa hiyo natamani ningekuwa na uwezo kwa kuwa nafedha nyingi ili niweze kuwasaidia watu hawa kuondokana na hali hii ngumu ya maisha, watu wanaishi kwenye maisha magumu, watu hawapati maji safi na salama, Hali ya uchumi ni ngumu, watu wanashindwa kusomesha watoto zao watoto wana kuwa hawapati yale mahitaji muhimu kama ya watoto wengine ambavyo wanapata Kwa hiyo, ningekuwa uwezo mkubwa, ningehakikisha nawasaidia watu hawa kwa kuondokana na hali hii kwa kuwapa ajira mbalimbali, kazi mbalimbali ambazo wangeweza kuzifanya na kuweza kupata kipato kizuri cha wao, wawezakuza uchumi wa maisha yao ili, waondokane na hali hii ngumi ya maisha. Kwa hiyo, naangalia namna gani ningeweza kufanya kama ningekuwa na pesa nyingi na uwezo mkubwa wakiuchumi. Kwa maana ya kuwa na pesa za kutosha.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani natamani sana nigefika Bangkok, Thailand. Bangkok ambao iko Thailand ni mji ambao natamani sana ningeweza kufanikiwa kufika siku moja yaani. Ni mji ambao una mandhari nzuri, una vivutio vingi vya utalii na hali yake ya hewa ni mzuri sana kwa hiyo natamani siku moja nisafiri nije kufika mji wa Bangkok. Kwa sababu na misitu mingi ambao ni minene ina kijiani kibichi inavutia sana kuna michezo ya kuruka na kamba kwenye miti Kwa hiyo natamani sana kufika siku moja kwenye hiyo misitu ambao iko Bangkok Thailand ni mji ambao nimekua nikiufatilia mda mrefu sana kuangalia watu wanavyoishi maisha yao ya kila siku ni jamii inayoishi kule vyakula wanavyokula na utamaduni wa mji ule watu wa kule Kwa hiyo natamani sana siku moja nifike Bangkok Thailand ili niweze kutimiza ndoto yangu ya kuweza kufika katika mji huo ni mji ambao una watu ambao ni wanajamii ya watu wa Thailand napenda sana wanapo ishi vyakula wanavyopika maisha wanaoyaishi kule mstuni wanapo winda na kufanya shughuli zao za mstuni kwenye miti mirefu kwa hiyo ni mji ambao na ndoto za kuweza kufika siku moja ili niweze kufanikiwa kufika katika mji ule kwa hiyo mimi ukiniuliza mji ambao ningependa kutembelea duniani Natamani ningefika Bangkok Bangkok ni mji maarufu duniani katika miji mingi ukitaja huwezi kutaja kuwacha mji wa Bangkok ambao uko Thailand.

Ili niweze kushirikiana na timu kwanza kabisa uwa nahakikisha kuna mwasiliano mazuri baina yangu mimi na timu moja na timu nyingine kwa hiyo. Ili kuweza kushirikiana na timu nahakikisha kwanza kabisa tunakaa pamoja na timu tunajadili kitu gani ambacho tutakifanya ili kuweza kutimiza marengo ambayo tumejiwekea. Kama ni kazi ya kuchukua siku mbili au tatu Basi nakaa pamoja na timu kuhakikisha kwamba tunajadili mikakati na mipango yote ambayo tutahakikisha tunaifanya ili kuweza kutimiza kazi kwa wakati yaani nikimaanisha kwamba tunaandaa vitendea kazi vya kazi iyo kuakikisha kwamba vinapatikana na vinakua karibu kuandaa majukumu kwa kila mtu kuakikisha kwamba kila mtu anajua jukumu lake Mimi itafanya iki, yule atafanya iki na yule atafanya iki kwa hiyo ili kushirikiana na timu kwanza kabisa ni kueka mikakati na mipango sawa kwa pamoja kwa kukaa na kujadiliana kwamba hii kazi tutaifanya kwa muda gani na tunaifanyaje vitendea kazi vipi vinatakiwa na itatuchukua muda gani ili kueza kuakikisha tunaimaliza kwa hakati Kwa hiyo kufanya kazi na timu ni timu ni kitu kizuri kwa kujadiliana na kuakikisha kwamba kazi ambayo mmeipanga inakamilika kwa hakati kwa hiyo. Hivu ndo huwa nafanya mimi kushirikiana na timu. Na hiyo imekuwa ni mbinu nzuri. Kukua imekuwa ikisaidia sana kumaliza kazi kwa wakati na kuakikisha kwamba mnatimiza malengo mlejiwekea kila siku.

Kazi ya ushirikiano na wengine inafanya kuhakikisha kwamba kazi inafanyika kwa urahisi zaidi na kwa ufanisi mkubwa nashirikiana na wezangu katika kufanya kazi kuhakikisha kwamba tunagawana majukumu mbalimbali na kuhakikisha kwamba kuna ushirikiano mkubwa kwa sababu kazi ya kufanya na wengine ni kazi ambayo huwa inahitaji umakini wa hali ya juu katika kuifanya kwa hiyo. Ili kuweza kushirikiana na wenzangu nahakikisha kwamba kwanza tunajadiliana na kuhakikisha kwamba tunaifanyaje hii kazi kama ni kazi ya kuchukua siku mbili au tatu basi nahakikisha kwamba tunaijadili na kuweka mikakati sawa Tunapanga mipango yetu vizuri na kuhakikisha kwamba kazi hiyo tunaifanya ndani ya muda ambao natakiwa kwa hiyo kazi ninapoifanya na wengine ni kwa kujadiliana na kuhakikisha kwamba kazi hiyo naifanya vizuri na iweze kutimia kwa wakati na hii imekuwa ikisaidia sana kwa sababu inasaidia kumaliza kazi ndani ya muda ambao mmepanga kama ni siku moja au siku mbili inaisha kwa kati Kwa hiyo kushirikiana na wenzangu ni kitu ambacho ni kizuri kwa sababu kinasaidia kumaliza kazi ndani ya muda mwafaka hivyo ndiyo ambavyo mimi nafanya kazi na hii ni mbinu ambayo imekuwa ikinisaidia sana katika kuhakikisha kwamba majukumu yangu na majukumu ambayo tumepangiwa na wezangu yanatimia kwa wakati mwafaka ambao umepangwa na hii ni mbinu nzuri ambayo kila mtu anaweza akaitumia kuhakikisha kwamba anamaliza kazi zake ndani ya muda sahihi.

Marafiki wapya nakutana nao na kuanzisha nao urafiki mara nyingi pale ambapo tunakutana kwenye majukumu mbali mbali kwenye kazi kwenye kusafiri barabarani na maeneo mengine kama maeneo ya starehe maeneo kwa ya kumbi za kuangalia mipira kumbi za starehe mbali mbali huko huwa nakutana na marafiki kwa hiyo inategemea na ambavyo nimeongea na huyo mtu kwa kujuana naye mara kwanza tukafahamiana tukasalimiana basi urafiki unaweza ukaanzia hapo na mara nyingi huwa nakutana na rafiki mpya pale ambapo huwa tunakuwa tuna mawazo ambayo yanafanana akitokea tumeongea mambo mengi na tukaonekana kwamba tuna mawazo ambayo yanafanana Mimi na yeye basi huyo mtu mara nyingi huwa anakuwa rafiki yangu Tunabadilishana namba za simu na kuendelea kuwasiliana kwa siku ambazo zinakuja za usoni.Kwa hiyo marafiki nimekuwa nikikutana nao maeneo mbalimbali na urafiki umekuwa ukianza kwa namna iyo Tunafahamiana, tunajuana, wewe unafanya kitu gani na mimi nafanya kitu gani na hapo ndipo ambapo huwa urafiki unaanza kwa kuwasiliana na kujuliana hali kila siku.Kwa hiyo, nimekutana na marafiki katika maeneo mbali.Wakati mwingine. Nimekutana nao kwenye kuangalia mpira, kwenye kumbi za kuangalia mpira, kwenye kucheza mpira, uwanjani Basi huko ni kule ambako huwa nakutana na marafiki mbali mbali na mtu mpaka nimfanye awe rafiki yangu ni lazima awe ana mambo ambayo mimi nayapenda na yeye anayapenda Tunashare hivyo vitu kwa pamoja kwa hivyo mara nyingi hivyo ndivyo ambayo nimekuwa nikikutana marafiki wapya.

Napenda kula ugali kuliko wali. Napenda kula ugali kwa sababu ugali ni chakula ambacho ni kizuri, ni kitamu pale ambapo nakuwa napata na mboga nzuri. Napenda kula ugali wakati wa mchana sana kuliko wakati wa usiku. Kwa hiyo ugali mara nyingi nikipata ugali mboga za majani, dagaa, pamoja na maziwa ya mgando hicho ni chakula ambacho na kifurahia sana ugali ni chakula ambacho ni kirahisi kuanza kukipika Hakina mambo mengi ugali umekua kimekua ni chakula changu cha muda mrefu sana Kwa miaka mingi sana nimekua nikipenda sana kula ugali kuliko wali Natafuta tu mboga nzuri kama ni samaki wa kukaanga, kama ni samaki wa kuungwa Napenda sana kula ugali kama ni rosti ya kuku, basi ugali ni chakula ambacho naeza ukala na mboga nyingi za tofauti tofauti na ndo maana kwa napenda sana kula ugali na ni chakula ambacho kinapikika kwa wepesi kama nimerudi nyumbani na njaa, basi huwa chakula changu ambacho napenda kupika huwa ni ugali Naweza nikanunua dagaa ambao wameshakaangwa kabisa Nikapika tu ugali, chap chapu, nikala napenda sana kula ugali Kwa sababu ni chakula ambacho ni kinanipa wepesi sana kwenye kukianda Hakina mambo mengi na hakichukui muda mwingi kuiva Kwa hiyo napenda sana kula ugali kuliko kula wali mimi ugali ni chakula changu ambacho toka Nikiwa mdogo nyumbani Mama yangu amekua akipenda sana kupika ugali Napenda sana ugali na mboga za majani ni chakula ambacho tumekuwa tukipikiwa toka wadogo kwa hiyo nimekizoea toka muda murefu Kwa hiyo ukiniuliza Napenda kula wali ya ugali Mimi napenda kula ugali.

Wazo zuli nililonalo kwa siku ya leo ni kutembelea wagonjwa hospitali. Napenda kutembelea wagonjwa hospitali kwa sababu napenda kuwaona watu ambao wanapitia changamoto mbalimbali kwenye maisha yao. Uwa najiandara kwa kubeba vitu mbali mbali za hali vya kula kama vile matunda ili kwapelekea wagonjwa leo kama hospitali kwa hiyo Wazo langu uzuri la leo itakikisha naenda kwa tembelea wagonjwa leo kama hospitali Kwa dulia hali na kwa hapa faraja kwa zile changamoto ambazo anazibitia Kwa sababu mimi kama nikiwa mzima wa afya kuna nzangu wengi ambao wanapitia changamoto mbali mbali za kwa hiyo kama mimi binadamu wakawahida na wale mi binadamu mzangu na kikisha naenda kwa farigi na kikisha naenda kwa tembelea na kwa julia ali kwa kile ambacho nakipitia kwa hiyo Kicho ni kitu ambacho ni nacho kwa sikuwa leo na kikisha kwamba ni nakitimiza hili kweza kufanya moyo angu na kili angu kweza kuwa na amani kwa hiyo Ntahenda kwa tembelea ugonjwa hospitalini, takikisha na pito hospitali moja baada nyingine kwa kadi itakafiweza hili kweza kwa kikisha kwamba na nzangu wanakua kwa tika hali nzuri wanakuanapata faraja na atiseki kama bile ambavo wanateseka siku zote kwa hiyo. Na utakikisha kwamba naenda kwa tembelea na kwa fariji na kwa julia ali na kwa angalia changamoto mbalimbali ambazo kwa nasipitia zangu kwa hiyo. Hilo ndo wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo na utakikisha na litimia.

Filamu yangu ambayo naipenda inaitwa The Levenant ni action Filamu. Hii ndo filamu ambayo mimi naipenda sana kuliko zote. Nimeiangalia mara nyingi na ime nivutia toka siku ya kwanza nilipo iona. Na nilipo iona kwa mara ya kwanza niliiona nyumbani. Nakumbuka niliona nyumbani wakati naangalia filamu hii nilikuwa nyumbani siku ya mapumziko ya weekend nikawa naangalia filamu hii kwa hiyo nakumbuka mara ya kwanza niliiona filamu hii nilikuwa nyumbani aliyeleta hamu ya mimi kuiona filamu hii ni muigizaji aliyeigiza filamu hii.Nilipoona ni yeye kaigiza ndipo ambapo nilipata hamu zaidi ya kuweza kuitazama alieigiza filamu hii anaitwa Leonardo DiCaprio moja kati ya waigizaji filamu wakubwa sana hapa duniani Kwa hiyo nilipo ona muigizaji wa filamu hii ni Leonardo DiCaprio ilinipa hamu kubwa sana ya kuweza kuitazama na ni kweli filamu ni nzuri ya kuvutia Inastori ya kusisimua sana na iwezi kuikatia tamaa na filamu hii iliweza kushinda tuzo kubwa za filamu duniani ambazo ni tuzo za Oscar na ilitakiwa kweli kushinda kwa subabu ni filame nzuri.Na nikiwa nanapopata nafasi ni kweli Uwa napenda kuitazama tena na tena Kwaiyo kuhusu kuenda kuiona filamu hii Napenda kuiona tena huwa sichoki kuitazama pindi ambapo napata nafasi ya kuiona.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimewai kupata ni mara ya kwanza kabisa nilivyoweza kupanda Rora Costa. Rora Costa ni mchezo ambao nimekuwa nikiuona kwenyeruninga. Nikiutazama kwenye runinga ukichezwa na watu mbali mbali lakini sikuwai kujaribu kuweza kucheza. Lakini siku ya kwanza nilipoweza kupanda Rora Costa nilipata mshangao wa ajabu sana. Nimshangao ambao ukuwai kunipata Hata siku moja kwenye maisha yangu Kwa hiyo, huo ndo uzoefu wa ajabu ambao nimewai kupata Nilipanda roller coaster tulikuwa coco beach siku hiyo, nimeenda jumamosi na marafiki zangu wanaopenda sana kucheza mchezo huo na kunishawishi na mimi ili niweze kujaribu kwa hiyo Nilipo weza kujaribu, nilipata uzoefu ambao sikuwai kuuona kwa hiyo Nilikutana na, kwanza nilipata kizungu zungu kwa kuwa ilikuwa ni marayangu ya kwanza kuucheza mchezo huo na pili nilikutana na watu mbalimbali ambao wao siyo waoga hawaogopi kabisa kucheza mchezo huo kwa sababu wameuzoea muda mrefu ni mchezo ambao usipokuwa mzoefu unaweza kupata mshituko ukaugopa sana lakini pindi ambapo utazoea utaona kama ni mchezo wakawaida ambao unaweza ukaucheza na kila siku uka hufurahia kwa iyo huo ni uzoefu ambao mimi nimewahi kupata na ni uzoefu ambao wakushangaza sana kupata kwa mara ya kwanza nilipoweza kujaribu.

Ushirikiano katika timu na uhimiza kwanza kwa kuwa shawishi watu waweze kufanya kazi kwa bidii sana. Ushirikiano huu na humiza kwa sababu ni kitu ambacho ni cha muhimu sana katika hakikisha kwamba timu inafanya kazi kwa bidii. Hiki ni kitu ambacho ni muhimu sana katika timu ili kazi zenu ziweze kuenda vizuri inatakiwa kuhakikisha kwamba mnapeana maneno ya faraja, mna himizana kuweza kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo mliojiwekea kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba katika timu kuna ushirikiano kwanza hua nahakikisha kuna maelewano baina ya watu moja na mwingine kwenye timu yangu na kihakikisha kwamba watu wanaelewana wanafanya kazi kwa bidii kwa ushirikiano ili kuweza kwa kuhakikisha kwamba mafanikio kwenye timu yana fikiwa kwa wakati mwafaka hicho ndio kitu pekee cha kwanza ambacho huwa na kifanya na hii imekua ikinifariji na imekua ni mbinu ambayo ni bora katika kufanya kazi na imekua nimbinu ambayo na washirikisha watu wengi ili waweze kwa hakikisha kwamba kazi inafanyika kwa bidii ushirikiano katika timu ni muhimu ili kwa kuhakikisha kazi inafanyika hichi ndio kitu ambacho nimekifanya ili kuimarisha ushirikiano kwenye timu na pia huwa na hamasisha watu kwelewana pale ambapo panakuwa panachangamoto ni vyema kuwekana wazi kuhakikisha kwamba kila mmoja anamueka wazi mwenzie ili kusiwe kuna majungu na mafarakano katika timu.

Mboga ambazo napenda kula, napenda sana kula mboga za majani mboga za majani ni mboga ambazo mimi napenda sana kula wakati ambapo napata nafasi ya kula mboga hizi nimekua nikizipenda toka nikue mtoto na ni mboga ambazo zimekua zikipikwa sana nyumbani mara kwa mara ni mboga ambazo unaweza ukazipika kwa namna tofauti tofauti Lakini mimi napenda kula mboga za majani ambazo Hazijapikwa na viungo vingi mboga tu iwe imepikwa yenyewe Labda imewekewa kitungu pekeyake kwa hio mboga hizi zimekuwa zikinivutia sana Kwa sababu ni mboga ambazo zinavirutubisho vyakutosha na ni nzuri kwa afya ya mwili mboga za majani iko za aina nyingi Kuna mboga ambazo zinalimwa shambani na kuna mboga ambazo unazipanda Zinaota zenyewe tu kwenye mito mbali mbali Kwa hiyo hizi ni mboga ambazo mimi nimekuwa nikipenda sana kula toka mtoto napenda kula mboga za majani na ugali au wakati mwengine naweza kula mboga za majani ambazo zimepikwa tu zenyewe nikala mboga yenyewe bila kula na kitu kingine chochote Kwa hiyo hizi ni mboga ambazo zimekuwa zikinivutia na kula mara kwa mara ambapo napata nafasi Kwa hiyo hata kwa ushauri wa afya wanashauri sana mboga za majani ziwe zinaliwa mara kwa mara Kwa mimi ukiniambia mboga napenda mboga za majani kuliko mboga zingine hizi ni mboga ambazo unaeza nikala bila kuchoka na wala hazini kinai, wala hazini kifu nakula kila napopata nafasi kwa hiyo mboga za majani ni mboga ambazo zimekua zikinivutia sana.

Kitu ambacho napenda kuhusu shirika langu, kwanza kabisa shirika langu ni shirika ambalo linatoa msaada sana katika jamii ni shilika ambalo. Kitu ambacho napenda kuhusu shilika langu, kwanza kabisa shilika langu ni shilika ambalo linatoa msaada sana kwa tika jamii ni shilika ambalo. Liko katika kuhu wakikisha kwa mba jamii inapata uduma bora za afya na uduma ambazo zinafika kwa wakati katika jamii ni shilika ambalo. Nishilika kubwa ambalo limejikita katika sekta ya kutoa lerimu kuhusu afya. Liko katika kuhakikisha kwamba jamii inapata uduma bora za afya na huduma ambazo zinafika kwa wakati katika jamii ni shirika ambalo. Nishirika kubwa ambalo limejikita katika sekta ya kutoa elimu kuhusu afya. Nishirika ambalo ni kubwa na ni la muda mrefu sana kwenye jamii na ni shirika ambalo linafahamika sana hapa Tanzania kitu ambacho napenda sana kuhusu hili shirika ni afya na kuhusu namna gani tunaweza tukafika mbali zaidi katika kutoa elimu inayohusu afya katika jamii kuhakikisha kwamba jamii ambayo inatuzunguka inapata huduma bora na huduma sahihi na kwa wakati sahihi, hicho ndo kitu kikubwa sana ambacho napenda kuhusu shirika na pia shirika langu limekuwa likitoa ushirikiano na mashirika mengine mbalimbali ambayo yanahusika na afya, mashirika haya yamekua yakihusika na kutoa elimu ya afya katika jamii kwa hiyo tunapeana habari mbalimbali zinazohusu afya, hili ni shirika ambalo linajihusisha na mambo ya afya na linahusika pia kutoa elimu mbalimbali na kusaidia pia jamii wa watu ambao wanapata changamoto mbalimbali katika kufanya kazi zao za kila siku.

Mahusiano yangu na wafanya kazi wengine nayajenga kwa kuhakikisha kwamba kuna kuwa kuna uhusiano bora baina yangu mimi na wafanya kazi kwa kupeana taarifa sahihi kwa kila kinachoendelea kazini. Kwa hiyo mawasiliano ni kitu ambacho kimekua ni muhimu sana baina yangu mimi na wafanya kazi ili kuhakikisha kwamba mahusiano yangu yanakuwa ni sahihi na wafanya kazi wenzangu. Kama kuna jambo ambalo, nilatofauti ilimetokea kazini, basi tunapeana taarifa na sio kwamba kunatakiwa mtu mmoja akae kimya pale ambapo inatokea changamoto taarifa na kupeana habari ni kitu ambacho nicha muhimu sana katika kuhakikisha kwamba Kuna kwa kuna mahusiano bora, baina yangu mimi na wafanyakazi wengine Kwa hiyo, hicho ndicho kitu ambacho ni cha muhimu sana, ambacho mimi nakifanya ili kuhakikisha kwamba kazi zinafanyika vizuri zinafanyika kwa mpangilio ambao unatakiwa hayo ni mahusiano ambayo nimekuwa nikiyafanya kwa muda mrefu ili kuhakikisha kwamba kazi zinafanyika vizuri uwazi, ukweli na kupiana changamoto pale ambapo zinatokea kuhakikisha kwamba changamoto zote zinafanyiwa kazi kwa muda maalum na muda ambao unatakiwa hicho ndio kitu ambacho nimekuwa nikifanya ili kuhakikisha kuna kua kuna mahusiano bora baina yangu mimi na wafanyakazi wezangu kwa hiyo na hakikisha kwamba Hakuna mtu yote ambaye anakaa na kinyongo moyoni Hakuna mtu yoyote ambaya nakaa na changamoto pasipo kumweleza mwenzie ukweli na uwazi ni kitu ambacho kimekuwa ni cha muhimu sana katika kufanya kazi na na wafanya kazi wezangu kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho nimekuwe nikikifanya ili kuhakikisha kuna kua kuna mahusiano bora baina yangu mimi na wafanyakazi.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu kinachoitwa Ngoswe penzi kitovu cha uzembe. Hichi ni kitabu cha hadithi ambacho nilikisoma wakati niko shule ya sekondari. Kitabu hiki nilikipenda sana kwasababu kina elimu nzuri na kinafundisha. Mhusika ambaye nampenda sana kwenye kitabu hichi anaitwa Ngoswe ambaye ndio mhusika mkuu wa kitabu hiki. Ngoswe ni mhusika ambaye ukimsoma kwenye hichi kitabu anakuelimisha Kwa amba tusiendikeze mapenzi mba kwenye kazi tufanye kazi na tusiendekeze mapenzi wakati tunakuwa kazini. Tuhakikishe kwamba tunafanya kazi na mapenzi yanachukua nafasi yake na kazi inachukua nafasi yake. Kwahiyo mhusika ambaye mimi nilimpenda sana kwenye kitabu hichi anaitwa Ngoswe ambaye ndiyo mhusika mkuu. Na mtu aliyenishauri kusoma kitabu hichi alikuwa ni mwalimu wangu wa kiswahili. Mwalimu wangu wa kiswahili alitushauri kwamba someni hichi kitabu kina mafunzo makubwa, kina elimu nzuri ambayo inaweza ikawasaidia katika maisha yenu ya baadae. Kwahiyo napenda sana kitabu hichi cha Ngoswe kwasababu ya mhusika wake mkuu ambaye anaitwa Ngoswe na mtu aliyenishauri mimi kusoma kitabu hichi ni mwalimu wangu wa kiswahili. Alinishauria akaniambia hakikisha kwamba unakisoma kitabu hiki kama kilivyo. Kwa hiyo, hicho ndo kitabu ambacho mimi nakipenda. Na pia, ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu kwasababu mwandishi huyu Anavitabu vizuri. Kwa hiyo, nikipata nafasi ya kusoma kitabu kingine, ningependa kukisoma kitabu cha mwandishi huyu. Anaandika vizuri na vitabu vyake vinaelimisha sana jamii.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Nimewahi kufanya kazi ya kujitolea wakati nimemaliza chuo. Wakati na subiri ajira, sijapata bado ajira ya kudumu, nilifanya kazi ya kujitolea. Nilifanya kazi ya kujitolea katika zahanati mbali mbali wakati niko jijini dare salama. Wakati bado sijapata ajira ya kudumu serikalini. Kazi ya kujitolea, nilifanya katika zahanati ya arafa majoeza, zahanati ambayo iko gongo lamboto, jijini dare salama. Nilifanya kwa muda wa miezi mitano pale kama mfanya kazi wa kujitolea Pia nimewai kufanya kazi ya kujitolea katika zahanati ambayo inaitwaa hamen Zahanati ambayo iko dale salama maeneo ya sinza pale pia nilifanya kazi kwa kujitolea kwa muda mrefu mpaka pale ambapo nilikuja kupata kazi selikalini Kwa hiyo nimeshawahi kufanya kazi ya kujitolea kazi ya kujitolea ni muhimu kwa sababu unapata ujuzi na uzoefu mkubwa Kabla haujapata ile kazi yako ambayo ni ya kudumu na ambayo unakuwa unalipwa mshahara Kwa hiyo nilifanya kazi ya kujitolea na kiukweli nilipata uzoefu na ujuzi mkubwa sana kwa kujitolea kujitolea ni kitu ambacho ni cha muhimu sana wakati unasubiri kupata kile kitu chako ambacho ni cha kudumu Mimi nimepata ujuzi mkubwa nimepata uzoefu mkubwa kwa kufanya kazi ya kujitolea kazi ya kujitolea ni muhimu sana, ukijitoa kwa moyo, ukifanya kwa moyo, pia watu wana kuona na watu wakiona juhudi zako, basi wataweza hata ku kuwashawishi waajiri, wawaze kukua ajiri na kuweza kupata kazi ya kudumu Kwayo mimi ni mewai kufanya kazi ya kujitolea.

Kwa wiki mimi nafua nguo mara mbili, nafua nguo mara mbili kwa wiki, nafua nguo siku ambazo ni za mapumziko kwa sababu siku ambazo ni za kazi, muda ambao naupata ni mchache kwa sababu ya muda ambao natoka kazini. Kwa hiyo mimi kwa wiki nafua nguo mara mbili siku ya jumamosi na siku ya jumapili. Nafua nguo jumamosi, chache nakuja kumaliza jumapili pia na malizia ambazo zimebaki. Kwa hiyo, hizo ndio siku ambazo mimi kwangu ni bora kwa kufua nguo. Ni siku ambazo nakuwa kwenye mapumuziko ya nyumbani nafanya usafi mwingine wachumbani kwangu, ndani kwangu na pia usafi anao fanya mwingine ni kufua nguo Nahakikisha nafua nguo kwa utulivu, nguo zinatakata natumia maji mengi, maji ya kutosha. Nafua nguo chache kwa sababu nataka kufua nguo kwa utulivu na kwa ustadi mkubwa hili nguo zeweze kutakata. Nafua nguo siku ya jumamosi na kuja kufua nguo pia siku ya jumapili. Hizi ni siku ambazo mimi nimekua nikizitumia kufua nguo. Kwa hiyo kwa wiki nafua nguo mara mbili. Na pia, hizi siku za jumamosi jumapili ni siku ambazo maji kwetu yanatoka mengi. Maji ya natoka ya kutosha kwa sababu yanakuwa kuna zamu za maji kutoka. Kwa hivyo, jumamosi na jumapili huwa ni zamu ya nyumbani kwetu kutokwa maji. Maji nakuwa ni mengi kwa hivyo napenda kufua siku hizi pia kwa sababu ya wingi wa maji. Maji na kuwa ni mengi na naweza nikafua utulivu wa kutosha bila kuwa na mawazo kuhusu wapi nitatoa maji Kwa hivyo kwa wiki mimi nafua nguo mara mbili.

Naenda maktaba mara tatu kwa wiki. Naenda mara tatu kwa wiki kwa sababu maktaba ni sehemu ambayo mimi napenda kwenda kusoma vitabu mbali mbali. Kwa hiyo katika wiki nimepanga kabisa. Ninapotoka kazini, jumatatu, huwa nikitoka kabla kurudi nyumbani napitia maktaba. Jumatano na ijumaa. Hizi ndo siku ambazo nimepanga mimi kwenda maktaba. Kwa hiyo maktaba, huwa naenda mara tatu ndani ya wiki moja. Naenda maktaba kusoma vitabu mbalimali kwa sababu maktaba kuna vitabu vingi Yaani kuna vitabu ambavyo ukisoma unajifunza vitu vingi na huwezi kumaliza vitabu vyote unakuta kuna vitabu vingi ambavyo vipya hujawahi kukutana navyo Vinazungumza na mada tofauti tofauti Kwa hivyo mimi huwa napenda kwenda maktaba kusoma vitabu via halisi na kusoma vitabu vinavyohusu maswala ya kihistoria yanayohusu siasa Kwa hiyo nimetenga muda wangu katika wiki naenda maktaba mara tatu, jumatatu, jumatano pamoja na ijumaa. Hizi siku nazipenda kwa sababu huwa napata vitu kipya wakati naenda maktaba. Huwa nasoma vitabu na kila kitabu ambacho nikikisoma huwa nakiweka kwenye rekodi yangu ya vitabu ambavyo nimeeza kuvisoma ili nisiweze kukirudia tena. Vitabu vingi nimevisoma kupitia maktaba na nimevijua na mpaka leo hii vimenisaidia sana mimi kueza kupata elimu ambayo naitumia maeneo mbalimbali. Katika jamii katika kazi yangu ambayo naifanya nimekua nikipata elimu nyingi na ujuzi mkubwa sana kupitia vitabu kwa hivyo mimi naenda maktaba mara tatu.

Mimi napenda kuchora, napenda kuchora zaidi kuliko kupaka rangi kuchora ni utamaduni ambao nimekua nao, toka nikiwa mdogo, nimekua nikipenda sana kuchora na nimekua nikipenda kuchora katuni ambazo na ziigirezea kutoka kwenye magazeti na kutoka kwenye vitabu mbali mbali na kuchora ni sanaa ambayo nimekua nikipenda sana kuliko sanaa nyingine yoyote kwa hiyo mimi na chora zaidi kuliko kupaka rangi Nimeanza kuchora nikiwa mdogo kabisa darasa la tatu nilikuwa natumia daari yangu ambayo niliweka kabisa special kwa ajili ya kuchora katuni kwa hiyo napenda kuchora Kila kitu nikikiona natamani nikiangalie nikikaliri na kueza kukichora Kila kitu ambacho na kichora uwa nakifazi kwenye daari yangu ili kuweka kumbu kumbu ya vitu ambavyo nimeanza kufichora na pia huwa napenda kuona michoro ya watu wengine katika sanaa nikipita ata uko makumbusho Napenda sana kuangalia michoro Kwa hiyo nikiangalia hiyo michoro inanivutia Inanifanya na mimi ni tamani kuchora vizuri kama ambavyo wamechora wa choraji wengine Kwa hiyo kuchora napenda zaidi Napenda sana kuchora kuliko kupaka rangi Kupaka rangi nita waachia watu wengine na mimi kuchora ndo kitu ambacho napenda na hakuna sanaa nyingine naipenda sana kuliko kuchora na chora pale ambapo napata nafasi mpaka leo hii Nikiwa kazini, nikitoka kazini kama sina kazi ya kufanya wakati wa mapumziko Napenda kuchukua kitu chochote kile na nikakichora Kikitokea kimependeza ua najisikia vizuri sana.

Kila ninapoamka asubui, nafanya mambo kadhaa. Kwanza kabisa, nasali namshukuru mungu kwa kuniamisha salama na kufanya nione siku yangu mpya tena. Namshukuru mungu, napiga magoti nasali na pia Nachukua glasi moja ya maji nakunywa, nakunywa maji Kila ninapoamka asubui, alafu pia nafanya mazoezi. Napiga push-up miya moja Kila siku asubui ninapoamka kabla kuendelea na mambo mengine. Baada ya kutoka kupiga push-up, naingia bafuni. Napiga mswaki, naoga. Baadae narudi kujiandaa kwa ajili ya kuenda kazini. Naandaa chai yangu ya rangi pamoja na slaisi zangu mbili za mkate. Nakula baadaa ya hapo, natoka naenda kazini. Kwa hiyo, huo umekuwa ndio utaratibu wangu kila ninapoamka. Asubui Kila ninapoamka asubuhi, nahakikisha nimeifuata ratiba hiyo vizuri ili siku yangu iweze kwenda sawa na utaratibu huu umekuwa ukinisaidia mimi ili kuweza kuanza siku yangu vizuri. Siku yangu imekuwa ikianza vizuri kwa sababu nafuata ratiba hiyo ratiba hiyo ni nzuri, nauweka muda wangu vizuri, najiandaa kabisa kisaikolojia kwa ajili ya kuweza kwenda kufanya kazi zangu. Kwa hiyo, huo ni utaratibu ambao mimi nimekuwa nikiufuata, nimekuwa nikiufanya kila siku asubuhi. Na ni utaratibu mzuri ambao nina muda mrefu sana naufanya mpaka hii leo.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video. Napenda kucheza michezo video hasa kucheza games ambazo ziko kwenye video. Hii ni michezo ambayo nimekuwa nikipenda toka nikiwa mdogo. Nimekuwa nikicheza michezo hii na marafiki zangu wakati wa ukuwaji wangu na ni michezo ambayo imekuwa ikiniburudisha sana. Paka leo hii nikipata nafasi nacheza mchezo wa video kwa sababu kuna game nyingi sana ambazo zinatoka kila mwaka na ambazo zinavutia sana. Moja kati ya michezo ya video ambayo nimekuwa nikipenda ni mchezo wa video wa Super Mario. Nimekuwa nikiupenda mchezo ule kwa sababu ni mchezo ambao unaburudisha sana na unakuchangmsha na kufanya akili yako iwe inafikiria haraka. Michezo ya game ya kuni video ni michezo ambayo inakufanya akili yako iwe inawaza kwa urefu ili iwe inawaza kwa mapana na kufanya maamuzi ya haraka ambayo pia ni maamuzi sahihi. Kwa hiyo nimekuwa nikipenda kucheza michezo hii kwa sababu inakuchangamsha. Inakufanya ujione umefikia kiwango gani cha kuweza kufikiri. Kiwango chako kipo katika ubora gani, kipo katika hali gani. Kwa hiyo ni michezo ambayo ni kweli nimekuwa nikiipenda sana na kucheza. Uliwachana tu na michezo ambayo nacheza uwanjani mimi kama mimi kama mpira Pia napenda kucheza mchezo wa video wa mpira ambao unachezwa kule kwenye playstation. Kwenye playstation kule nimekuwa nikipenda kucheza mchezo wa video ambao ni wa mpira wa miguu nacheza sana na napenda kushindana na marafiki zangu kwenye mchezo huo mara ambapo huwa napata nafasi kwa hiyo ukiniuliza kuhusu kupenda kucheza mchezo wa video ni kweli napenda kucheza mchezo wa video sana.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ambayo yanahusisha kutumia vifaa vya matibabu. Kuna vifaa vingi vya matibabu ambavyo vinazinduliwa katika ulimwengu huu wa afya. Teknolojia imekuwa kubwa sana na vifaa vimekuwa ni vingi ambavyo vinakuja mara kwa mara ambavyo tunaletewa hospitali. Natamani yangetokea mafunzo ya kuweza kutufundisha namna ya kutumia vifaa hivi ili kuweza kuhakikisha tunaboresha huduma kwa wagonjwa inapatikana kwa ufanisi mkubwa. Kwahiyo, natamani kujifunza kila aina ya kifaa niweze kukijua kiundani namna gani kinafanya kazi ili kuweza kutibu wagonjwa mfumo mbalimbali ya afya pia ni mafunzo ambayo natamani ningepata. Haya ni mafunzo ambayo ni ya muhimu sana kutolewa ili kuboresha elimu ya afya kazini. Mifumo imekuwa ni mingi kwa sababu ya utandawazi na hauwezi kuepuka mifumo hii katika sekta ya afya. Tehama imekuwa nisehemu kubwa sana ya sisi wahudumu wa afya kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa msaada wa teknolojia pasipo kufanya kazi tu wenyewe. Kwahiyo, Natamani tungepata mafunzo mengi yanayohusisha ni namna gani ya kutumia vifaa hivi na namna gani ya kutumia mifumo kwa mfumo wa tehama. Ambayo natamani ningeyapata kazini kwangu.

Ndiyo napenda sana kuimba. Kuimba ni kitu ambacho napenda kwa sababu mimi napenda muziki. Muziki ni kitu ambacho napenda kusikiliza kwa hiyo hata kuimba pia napenda kuimba. Nilianza kuimba ni kiwa mdogo wakati nikiwa kanisani nilijiunga na kwaya za watoto na nilikuwa ni muimbaji wa kwaya. Na tuliikuwa tunamwalimu wetu ametufundisha kuimba na tufundisha sauti mbali mbali na namna ya kupangilia mpango mizima ya sauti Kwa hiyo ni mependa kuimba toka nikiwa mdogo na mpaka leo hii mimi ni mwimbaji wa kwaya kanisani Naimba kwaya kanisani na sijiwahi kuacha kuimba kwaya kanisani Kwa hiyo kuimba imekuwa ni sehemu ya maisha yangu sehemu ambayo inanifanya na farijika sana pale ambako napata nafasi ya kuimba na imba mara kwa mara kwaya kanisani na ata nikirudi nyumbani wakati nafanya kazi zangu kama vile kupika kufua nguo kuosha vyombo huwa naimba muda wote wakati mwingine nimewasha radio na skiliza muziki kwa hiyo tabia yangu ya kupenda kuskiliza muziki hili nifanya pia nipende kuimba nilitamani na mimi siku moja ni imbe niskike ili niweze kuendelea na maisha hayo kwa hiyo kuimba napenda na napenda kuimba sana kanisani, nimejiunga na kwaya, nafanya mazoezi ya kwaya na imba tenzi za rohoni na nimekuwa ni muimbaji mzuri kwa muda mrefu kwa hiyo Kuimba ni kitu ambacho napenda.

Mimi napendelea hali ya baridi baridi napenda kuliko joto joto linatesa sana Ila baridi ni mazingira ambayo nimekulia na ata kusoma nimesoma eneo la baridi Kwa hiyo ninauwezo mkubwa sana Wakustahimili baridi kuliko joto Nimezaliwa iringa Nimesoma kwanzia fomu wani mpaka namaliza fomu four elimu yangu ya sekondari yote Nimesoma iringa ambako kuna baridi kali sana Kwa hiyo mimi napendelea baridi kwa sababu tu baridi naiweza wakuuwezo wakuimudu na uwezo wakuivumilia kuliko joto Sijakaa sana maeneo yene joto Ndio maana joto siwezi nikalivumilia Ila baridi naweza wakuuwezo wakuvumilia Nimeishi eneo lene baridi kari nimekaa eneo lene baridi kari Kwa hiyo huko ni maeneo ambayo mimi na uwezo nikayavumilia na pia baridi ni rahisi sana kuivumilia Unaeza ukavaa nguo nzito, ukavaa soksi, ukavaa shati zito, ukavaa sweta zito, koti zito ili uweze kujikinga na baridi na vitu hivi vimekuwa vinapatikana kiurahisi sana Lakini joto linanishinda na joto ndio siwezi kulivumilia Kwa hiyo mimi napenda sana baridi, mazingira baridi nayapenda Kwa sababu ni mazingila ambayo yanakufanya uwe mwili wako, uwe mchangamfu, mwili wako, uwe active muda wote.

Wakati wa juakali, napenda kukaa kivulini na kutulia sehemu ambayo haina juakali. Napenda kukaa sehemu ambayo ina utulivu, ambayo ina kivuli, kizuri, ambayo naeza nikakaa na kumilia jua hilo, pia Wakati wa juakali, kama nina matembezi ambayo ni ya muhimu sana, basi huwa nahakikisha, napata mwavuli ambao utaweza kunisaidia, kunikinga na juakali. Jua huwa linaumiza sana, na wakati mwingine unashindwa na unajikuta unahitaji kufanya kazi zako ambazo zinahitaji matembezi, kwa iyo huwezi tu kukaa semu kwa sababu jua linawaka kwa iyo mimi huwa natafuta mwavuli na kujikinga na jua na pia kitu kingine ambacho nakifanya wakati wa juakali ni kuhakikisha kwamba sivai nguo nyingi, navalia nguo chache ambazo zitanifanya nisiweze kuhisi yoto kali. Na vaa nguo nyepesi, navaa viatu vyepesi kiasi kwamba vinanifanya niweze kutembea kwa uhuru zaidi kwa hiyo. Hayo ndo ambayo mimi huwa nayafanya wakati wa jua kali ili kuhakisha naendana na hali ya hewa ya siku hiyo. Na hiyo imekua kinisaidia sana mimi kuweza kujihimudu na hali ya hewa ya hii wakali ili kuweza kuendelea na shuguli zangu za kila siku kwa hiyo Wakati wa jua wakali hivyo ndo vitu ambavyo huwa navifanya.

Napenda kutembea mahali ambapo panavutia. Mahali ambapo unaeza ukavutiwa na vitu mbalimbali. Napenda kutembea asa. Sihemu ambazo ni zina barabara ndefu ambazo zimetulia na hazina magari mengi. Kwa iyo. Hayo ndio maeneo ambayo mimi pia napenda kutembea. Napenda kutembea maeneo hayo kwa sababu ni maeneo tulivu. Hayana mambo mengi na wala akuna msongamano mkubwa wa watu. Kwa iyo, napenda kutembea maeneo ambayo yapo kimya na maeneo tulivu. Ambayo ni salama zaidi kwa mimi kueza kufanya mambo yangu. Pia napenda kutembea kwenye barabara ambazo zimekunja kona. Yaani sio barabara ambayo imenyooka moja kwa moja. Barabara hizi zimekua zikinisaidia mimi. Wakati natembea kuwa natafakari mambo yangu mengine. Tofauti tofauti. Haya ndio maeneo ambayo napenda kutembea. Pia napenda kutembea maeneo ambayo yana miti mirefu. Maeneo ya barabara ambazo pembezoni zina miti mirefu. Haya ni maeneo ambayo yamekuwa yananivutia kwa sababu ya upepo wa miti kuwa ina cheza-cheza. Ni kitu ambacho nimekuwa nikikipenda sana. Kwa hiyo. Haya ni maeneo ambayo napenda kutembea na huwa napenda kutembea mara kwa mara. Pindi ambako napata nafasi, ni maeneo ambayo nimekuwa nikienda kutembea mara kwa mara.

Ndiyo ni nao ndegi wakufugwa nyumbani, ni nao njiwa weupe kumi na mbili ambao nawafuge na awa njiwa nimekuwa niki wafuge atoka wakiwa wadogo sana. Njiwa awa nima wajengea kibanda chao ambacho kiko juu ya nyumba na nimekijenga vizuri kiasikuamba hawawezi kushindwa kuingia. Hawa njiwa wanapajua sana nyumbani na hua wanatoka na kuenda kutembea na pia wanarudi na kuingia ndani. Kwa hiyo ni mewafuga wakiwadogo na tabia hii mewafanya wawezi kuzoea kukaa nyumbani na wapajua nyumbani. Hawezi kukotea hata siku moja nilao njiwa kuminambiri weupe wote wakiwa wanafanaana rangi napenda kuona njiwa napenda kufuga njiwa kwa sababu nimekua nikiwinda njiwa toka nikiwa mdogo tabia hii minifanya nipende kuwafuga njiwa weupe napenda sana njiwa napenda kuwaona wanavutia uwa na warushia vitu mbalimbali asa mchere wanapenda sana kudonoa na kula na wakati mwingine na wachia ili wawezi kutembea na kuenda kujitakutia wenyewe chakula chao njiwa awa napenda wanavyocheza na ile sauti yao ni nzuli nikiskia huwa inanivutia sana kwa hiyo ndege wa kufugwa nyumbani ninao na ambao ni njiwa nawafuga kutoka muda mrefu sana.

Programu ambazo natumia mara nyingi kwenye simu, natumia Google, Chrome, pia natumia YouTube, ambazo ni programu mimi nazitumia mara nyingi sana, ambazo ni programu zinapatikana kwenye simu aina ya Android. Kwa hiyo hizi ni programu ambazo zinanifanya mimi niweze kufanya kazi zangu kia urahisi zaidi na zinanisaidia sana mara nyingi Natumia Google ilikuweza kujua vitu mbalimbali ambavyo sivifahamu na vitafuta maana yake ya risiku ni Google Kwa hiyo programu hizi zinanifanya niweze kufanya kazi zangu kwa urahisi Pia programu nyingine ambayo napenda kuitumia mara nyingi ni YouTube Youtube kule kunanifanya niweze kupata vitu vingi ambavyo si vifahamu ambavyo nahitaji kujifunza naenda Youtube naangalia video zake na kuweza kujifunza Kwa hiyo mara nyingi zimekuwa zikinisaidia sana vitu mbali mbali ambavyo naifanya kazini ambavyo vinanisumbua huwa najifunza kupitia programu hizi zimekuwa msaada mkubwa sana kwenye kazi zangu kwa sababu kazi zangu zinahitaji uweze kuwa imara, mara, kwa mara na uweze kuwa unajua vitu vingi ambavyo vinaenda hapa duniani Kwa hiyo hizi ni programu ambazo zimekuwa zikinisaidia sana katika kufanya kazi zangu nyingi mbalimbali na ni programu ambazo zimekuwa msaada mkubwa hasa kwenye kazi zangu ambazo zifanya Pia katika jamii programu hizi zimekuwa zikihusika sana watu wengi wakizitumia.

Mchezo wa olimpiki ambao na upenda ni mchezo kukimbia riadha. Mchezo wa riadha ndo mchezo wa olimpiki ambao na upenda zaidi kuliko michezo yote. Na mchezo huu unanifanya mimi kuweza kufuatiria sana olimpiki. Kwanini na upenda mchezo huu ni kwa sababu napenda kuona watu wakishindana kukimbia. Napenda kuona watu wakishindana kukimbia ukuwamewekewa muda maalumu wakuweza kumaliza mashindano hayo. Hicho ndo kinachofanya mimi kuupenda zaidi mchezo huu Mchezo wa olimpiki ambao niliufurahia kutazama zaidi ni mchezo huu huu wariaza ambao watu wanashindana kukimbia ni mchezo ambao ulinifanya nikaupenda zaidi kutazama wakati nimefatiria mashindano haya ya olimpiki na mchezaaji ambaye nilipenda zaidi kwenye mchezo wa olimpiki ni Usain Bolti ambaye ni muanariaza ambaye anakimbia zaidi kuliko wanariaza wote. Haliwashinda wenzie dani ya muda mfupi na kueza kumaliza na kuwaacha wenzake kwa masaa mengi zaidi. Kwa hiyo, Hussein Bolti ni raia wa Jamaica na ni raia ambaye ananifanya mimi ni upende mchezo huu wa riadha na kunifanya nifatirie kwenye olimpiki mchezo huu kuliko kufatiria mchezo mwingine Wakati ambao ninaisi furaha ni wakati ambao nikitazama mchezo huu wa olimpiki unanifanya nitazame mchezo huu vizuri na nihisi mwenye furaha za hiyo.

Wateja nashughulikia kwa kuhakikisha kwamba nawasikiliza vizuri kile ambacho anakihitaji mteja kwa hiyo. Namna ambayo mimi nashughulikia wateja ni kwa kuwasikiliza vizuri mahitaji yao, kuwapokea vizuri na kuhakikisha kwamba naongea nao lugha ambayo ni lugha rafiki ya kuhakikisha nawashawishi ili waweze kupata huduma ambayo naitoa. Wateja wanahitaji uweze kuwahudumia kwa ukarimu, wanahitaji uweze kuwapokea kwa lugha ambayo ni rafiki, lugha ya ushawishi, lugha ambayo itakua inawafanya wao waweze kushawishika na ile huduma ambayo unaitoa. Kwa hiyo mara nyingi huwa nashughulikia wateja wa namna hiyo. Na pia huwa nahakikisha nawapa elimu kwa ile bidhaa ambayo mimi naitoa na huduma ambayo naitoa. Baadhi ya wateja wanakuwa hawana uelewa mkubwa wa kutosha kutokana na huduma ambayo mimi naitoa kwa hiyo mara nyingi huwa nahakikisha nawapa elimu ama Ama mteja anaelewa au haelewi huwa najitahidi kuwashawishi kwa kuwapa elimu kwa kile ambacho ninakifanya kwa hiyo hiyo ni mbinu ambayo imekuwa ikinifanya mimi niweze kupata wateja wengi kwa hiyo. Hivyo ndivyo ambavyo huwa mimi nashughulikia wateja wangu kila siku.

Napigia picha mara nyingi sana. Napiga picha mara nyingi kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda sana picha. Picha ni kitu ambacho nimkua nikikipenda kinanivutia. Hasasa nikiwa napigia picha kwenyr maeneo ambayo ni mazuri. Hiki ni kitu ambacho nakipenda, nakifurahia na ni kitu ambacho nakipenda sana. Napiga mara nyingi kwa kutumia kamera ya simu yangu. Napiga picha kutumia kamera ya sim yangu ambayo ni nzuri. Ni Google Pixel 4 XL inapigia picha nzuri sana. Napiga picha mara nyingi kwa sababu napenda kueka kumbukumbu kwenye picha zangu. Kwa hiyo kwa siku naweza nikapiga picha mara tano mpaka mara kumi. Napiga picha nyingi hivo kwa sababu picha ni kitu ambacho kinanifanya niweke kumbukumbu Kwa maeneo tofauti tofauti ambayo nakuepo. Picha ni kitu ambacho nakipenda na naifadhi picha zangu kwenye simu yangu. Simu yangu ina memory kubwa kwa hiyo inanifanya niweze kuhifadhi picha zangu nyingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo picha napigia kwa siku mara tano mpaka mara kumi. Yani napigia picha kwa wiki mara nyingi sana. Picha ni kitu ambacho nikizuri Ukipiga picha na marafiki, ukipiga picha mwenyewe maeneo tofauti tofauti unakuwa na kumbukumbukizi nzuri sana ya mahali ambapo unakuepo kwa hiyo picha napigaa mara nyingi kwa sababu ya kueka kumbukumbu kwa maeneo tofauti ambayo ninakuepo.

Ndiyo nimewai kununua tiketi za Tukio. Tiketi za Tukio nilizoweza kununua zilikuwa ni Tukio lawasanii wa utumbu izaji. Waliweza kutoka nchi ya Jamaica wanaujulikana kama Brick and Race. Walikuja Tanzania mwaka 2008 kuweza kutumbuiza kwenye mashindano ya uimbaji wa muziki ya Bongo Starsearch. Walipo kuja tiketi zilikuwa zinauzwa na mimi nilienda kununua tiketi izo kwa ajiri ya kuweza kushiriki. Mashindano ya bongo Star Search na watumbuizaji hao nilinunua kwaajili ya kwenda kuwaona wakati wakitumbuiza. Tiketi zilikuwa zinauzwa maeneo mbali mbali ya jiji la dar es salama ikiwemo mlimani city na maeneo mengine. Na pia tiketi zilikuwa zinauzwa online kwa hiyo kwa mtu ambaye alikuwa ana uwezo wa kuenda kununua. Kwenye vituo vya kuuzia tiketi alikuwa anaweza akaenda Lakini kwa mimi nilinunua online niliyagi nilinunua tiketi yangu Nikalipia mtandaoni na kuweza kuipata kwa hiyo hiyo ndiyo tiketi ambayo nimewai kununua na pia naendelea kununua tiketi Kwa sababu matamasha ni mengi iKiwemo mashindano ya mpira wa miguu ambayo huwa yanafanyika uwanja wa taifa huwa zinauzwa tiketi na mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanaenda kuangalia mpira hasa inapocheza timu kubwa za Tanzania kama vile simba na yanga huwa zinauzwa tiketi na mimi ni mmoja ya watu ambao huwa naenda kununua tiketi hizo.

Mimi napenda kuandika kwa computer sana kuliko kuandika kwa mkono Napenda kuandika kwa computer kwa sababu computer inanirahisishia zaidi wakati wa kuandika. Computer inandika haraka zaidi kuliko mimi nikandika kwa mkono. Kazi zangu nyingi na ripoti zangu nyingi za kazini huwa natumia computer kuandika computer inanisaidia sana kwa sababu ripoti ni nyingi, kazi ni nyingi sana, nikisema niandike kwa mkono Nitachukua muda mrefu sana kwa hiyo napenda kutumia kompyuta kwa sababu inarahisisha kazi kompyuta inarahisisha kazi kwaandika vizuri na inandika kwa ufasaha zaidi kutumia kompyuta mara nyingi kwaeza kuingiza tarifa za wagonjwa kwenye mifumo mbalimbali kuweza kutoa tarifa mbalimbali za kazi kupitia komputa ni kitu ambacho kimekua kina nirahisishia sana kazi Kwa hiyo mimi napenda kutumia kompyuta kwa mfano ripoti ilioisha mara mwisho iliandika kupitia kompyuta Ilikua ni ripoti ndefu inaohitaji maelezo mengi ya kuandika kwa umakini zaidi Kwa hiyo nikaweza kutumia kompyuta na ilinisaidia kwa kweli na nikamaliza haraka Kwa ufanisi na ndani ya muda ambao nimejipangia kwa hiyo Mimi napenda kutumia kompyuta kuandika kuliko mkono.

Nguvu zangu kazi ni ni zipo katika eneo la ushawishi katika kufanya kazi. Hapo ndiyo nguvu zangu zipo. Mimi ni mtu wakawaida ni mtu mwishi wakawaida. Lakini mala nyingi nimekua na ushawishi kwa watumishi wenzangu ni lapu kwa kazi ni kwa hiyo. Natumia mala nyingi ushawishi wangu kwa ushawishi tuweze kufanya kazi kwa bidii. Bale ambapo inatokea changamoto ni mikua nikikaha na kusumama katikati ya watumishi wangu na kuzungumza nao kuambia kwamba tumatakiwa kuendeka kushirikiana kufanya kazi pasipo kutama kwa hiyo nguvu yangu mimi ipo kwenye upande waushawishi wa kazi. Hata hivyo kalibuni imetokea changamoto, sintofahamu mbali mbali ambazo zilipelekea watu kutokuwelewana na kutiao na kujimani ito eni kazi haya mambo ya kututiana ya naweza ya katukwamisha ya tuweza kufuwa hiyo nguvu yangu katika kazi kwamba nafanya kazi kwa beli na kwa juhudi kabisa hapo ndipo nguvu yangu ilipo na siyo sehemu nyingine na hili ilimekuwelekinisaidia mara kwa mara Kwa kikisha kwa amba na kuwabora zaidi.

Ndiyo, mimi napenda sana kupika. Kupika na kitu ambacho napenda sana kwa sababu napenda kula cha kula cha nyumbani kwangu. Kwa hiyo mara nyingi, mimi nanunua vitu sokoni nakuja kupika nyumbani. Sipendi sana kula vya kula vya hotelini au mikahawani kwa sababu mara nyingi huwa vinakua haviko kwenye standardi nzuri ambayo mimi naipenda kwa hiyo. Mara nyingi wakati natoka sokoni, natoka kazini, napitia sokoni, naenda kununua vitu na kuja kuvipika mwenyewe nyumbani. Napenda kupika mara kwa mara kwa sababu nimekua na utaratibu huo toka nikiwa mdogo. Mimi mama yangu nyumbani ametufundisha kupika. Haijalishi ni mwanaume, haijalishi ni mwanamke. Tumekua tunazamu, tumeekewa kabisa ya kuweza kupika. Kwa hiyo nilijifunza kupika kupitia mama yangu alinifundisha kupika toka nikiwa niko shule ya msingi Kwa hiyo kupika ni utaratibu ambao naupenda na nimekuwa nikiufuata kila siku Pia kupika inapunguza gharama ya chakula. Mtaani ukinunua chakula ni tufauti na ukipika nyumbani Naeza nikapika wali usiku nikaweza kuula mpaka kesho asubui Kwa hiyo bajeti inakua ni nzuri unaimeneji vizuri bajeti yako kuhakisha kwamba gharama za maisha zinapungua kwa hiyo pika ni kitu ambacho nakependa na ni utaatibu mzuri niliojiekea toka zamani.

Shughuri yangu ya kupendezwa ni kufanya usafi. Mimi napenda kufanya usafi kwa nyumbani kwangu, siku ambazo na kuwa mapumzikoni kabla ya kuenda kazini. Napenda kufanya usafi nyumbani, yani namanisha ni kufua kuosha vyombo, kupiga deki, kufuta vumbi kwenye vyombo mbalimbali, kwenye mativi, deki, meza, viti, natandika kitanda changu na kufua mashuka. Shuhuri hizo zina nifanya mimi niweze kujuzifanya kwa bili na kupendezwa nazo mara kwa mara Kwa hiyo nimekua nikipendezwa na shuguri hiyo Kwa sababu inanifanya nijisikie vizuri pare ambapo nyumbayangu inakuwa nisafi inapendeza na kuvutia kwa hiyo mara nyingi nimekua nikipenda shuguri hiyo vya kufanya usafi nyumbani kwangu Ili ata wanapo kuja wageni wakute nyumbani kwangu ni kusafi ni sehemu ambayo inavutia, semo ambayo hata wa kikaa Wanasema kweli hapa tumekaa sehemu nzuri Nimekua nikipenda kufanya shuguri hizo Mala kwa mala ninapokuwa nyumbani, nafanya usafi na pia nakikisha mazingila yangu yote yako vizuri na yako salama kwa kuendelea mimi na shuguri zangu Kwa hiyo, hicho ndo kitu ambacho nimekua nakikenda kukifanya na hiyo ndo shuguri ambayo nimekua nikifanya kila siku za mapumziko hicho ni kitu ambacho nakipenda toka nikwa mdogo, nimekuwa nikishugurisha na shuguri za usafi nyuma ni kwetu, napangiwa ratiba ya kwa kikisha kwamba nafanya usafi na kila kitu kinakaa kwenye mpangilio ambao unatakiwa. Shuguri ya usafi ni nzuri kwa sababu inafanya wewe ujisikie vizuri na uwe katika hali nzuri iliweze kuendelea na majukumi yako ya kila siku. Iyo ndiyo shuguri ambayo mimi naipenda sana kuliko zote na furai na napendezo nayo kuliko ingine.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anafanya kazi ambaye anaanza kazi kwanza kabisa ninge mshauri ajipange kwa maisha ya utumishi wa kazi. Kwa maana ya kwamba anatakiwa ahakikishe ratiba zake zina kuwa ratiba zinazo eleweka kwa sababu kazini kuna muda wakuanza kazi na muda wakumaliza kazi. Kwa hiyo anatakiwa kuhakikisha anamka mapema kuwai kazini kupangilia mipango yake yote ya siku nzima itaenda vipi kwa kuanza asubuhi kuamka kuwai kazini na kufanya kazi na kuhakikisha anafanya kazi kwa bidii kwa sababu kazini kuna watu ambao wanakuangalia wanakutazama na kuona jihudi zako ambazo unazifanya kazini. Asiwe mtu wakutegea kazi, awe ni mtu wakuchapa kazi na hilo litamsaidia yeye katika kuhakikisha Anapandishwa cheo, anatazamwa na kupewa fursa mbalimbali na pia mtu ambaye anaanza kazi anatakiwa kupenda kile ambacho anakifanya ili asiweze kuchoka mapema na kazi anatakiwa kukubaliana kwamba sasa nipo kazini na atakiwa kupenda hichi ambacho anakifanya hicho ni baadhi ya vitu ambavyo ningemshauri na pia mtu ambaye anaanza kazi ningemshauri kwamba anatakiwa kuwa anaweka akiba ya kile kipato ambacho anakipata ahakikishe kwamba anakuwa na akiba ya kutosha kwa sababu anakuwa analipwa mshahara kila mwezi Kwa hiyo anatakiwa kuwa na umakini mkubwa katika kueka akiba ya pesa aweke akiba ya pesa ili iweze kumsaidia katika maisha yake ya kila siku hayo ndio mambo ambayo nigeweza kumshauri mtu ambayo anaanza kazi Iri aweze kufanya kazi zake kwa bidii na hili kazi yake isiweze kumchosha Anatakiwa kuzingatia mambo hayo.